Ndio, natumia teknolojia ya sauti, saa zingine wakati nataka nisome ukurasa fulani, kuna ile ambayo nafungulia kwa hiyo ukurasa sauti ndio iniweze kunisokomea. Pia natumia teknolojia ya sauti kurekodi sauti yangu ili iniweze kupata pesa na mapato kidogo kidogo.

Aina ya keki ambayo napenda zaidi ni keki ambayo imepikwa kwa kuchanganya unga, ngano, mayai, maziwa, mandizi yaliyo bondwa na sukari. Hii ni keki ambayo mara mingi huwa najipata naipika nyumbani manake napenda ile latha ya mandizi ndani ya keki na ule utamu wake ambao hupatikana tu wakati umepikwa katika keki.

Mahali ambapo natazama video mtandaoni ni kupitia ule mtandao wa kijamii ambao unaitwa TikTok. Pale huwa na video mingi ambazo kila wakati utazipata video ambazo zinaelimisha na zingine huwa nizakuburidisha tu na kuweza kupitisha wakati.